Ninachaji kifaa changu mara tatu kwa siku, asubuhi ninapoamka kabla nitoke ninahakikisha kifaa changu kiko katika chaja kinachaji na ninapotoka ninatumia kifaa changu na inapofika mda wa mchana kifaa changu kinakuwa kiko chini kwa hivyo ninahitaji tena kuchaji kwa mara ya pili. Na inapofika jioni kabla nilale ama kabla nifanye shughuli za usiku, ninahakikisha kifaa changu, kiko kwenye moto, kinachaji, ndiposa niweze kukitumia kabla nilale. Kwa hivyo kifaa changu mimi hupendelea sana kukichaji mara tatu kwa siku maana ni kifaa ninacho kitumia kwa kazi nyingi. Ni kifaa ambacho lazima nitashinda nikiwa ninakitumia kwa kazi zangu. Kwa hivyo ninakichaji mara tatu kwa siku.

Mziki ninaopenda ni mziki wa aina ya injili, ninapenda sana mziki wa injili. Na muimbaji ninaempenda zaidi muimbaji wa nyimbo za injili na muimbaji kutoka taifa la Tanzania, anayeitwa Christina Shushu. Na nyimbo za injli huwa nazisikiliza sana sana wakati wa alfajiri kabla nitoke katika kitanda. Na wakati wa usiku kabla niende kulala, ninasikiliza nyimbo, ninaingia katika maombi, ninaomba na ninaenda kupumzika. Na ninapo sikiliza wimbo huu wa injili, nasikia roho yangu, imipata amani, nasikia roho yangu, imepata utulivu, maana ni nyimbo, zinazomsifu Mungu ni nyimbo, zinazotupatia ata matumaini katika nyakati zote, tunazozipitia. Kwa hivyo nnaposikiliza hizi nyimbo za njili nazozipenda, wanafarijika sana moyo na napata matumaini katika maisha ata na mambo mengine.

Wakati ninapokuwa na mgogoro na mtu mimi huakikisha nina nyamaza. Na lengo linalo nifanya ninyamaze ni kwa sababu ninataka hasira ishuke chini. Na pia ninataka nisiongee vitu ambavyo vitanifanya nijutie badae. Ama vitu vitakavyo sababisha hali ya mgogoro ikazidi kuwa ngumu. Kwa hivyo ninapokuwa na mgogoro mimi hunyamaza na huketi chini na kufikiria ni kipi nachofaa kukiongea na kipi ambacho sifai kuongea na baada ya hapo huwa ninaita mwenzangu nilie kuwa na mgogoro nae tunakaa chini tunaombana msamaha ninaomba msamaha mahali nilipo kosea nina rekebisha ama mahali alipo nikosea, ninamwambia arekebishe na baada ya hapo tunarudi kuwa sawa. Kwa hivyo mimi ni mtu ambae sipendi mgogoro. Ninahakikisha ninakua kimya ninaonge na mwenzangu tunaelewana na mgogoro unaisha kuliko kuropokwa ili mambo yawe magumu zaidi.

Chakula nachokipenda zaidi, ni chakula kinachoitwa chapati. Chapati inapikwa kupitia unga wa ngano, unaochanganya na mafuta, unakanda, na unapika, ukikaanga na mafuta. Chapati ninaipenda kwa sababu ni chakula, ninachoweza kukila asubui, pamoja na chai. Ninaweza hata kukila wakati mwengine, unaweza kula na maharagwe, unaweza kula na supu ya nyama. Unaeza kula hata na supu aina yoyote, hata kinywaji ya aina yoyote, ikiwemo juisi, ikiwemo kahawa. Kwa hivyo ninapenda chapati sana, mwanzo ni laini na ni tamu sana. Na ni chakula ambacho kinashibisha sana. Unapokula chapati, ukanywa na soda yako, ukanywa na juisi yako, ukala na maharage yako. Inashibisha sana, na mbali na kushibisha chapati ni chakula sana kitamu. Na ni chakula ambacho kiko laini vizuri.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga picha sana. Kwa siku, ninaezakupigia picha ata zaidi ya mara kumi. Maana napotoka kwa nyumba, lazima nitapiga picha. Nguo nilioivaa, jinsi nilivyovaa kutoka. Nnapoenda shughuli zangu ni kazini, lazima nitapiga picha, nikiwa kazini. Nnapoenda hata pia sehemu mbalimbali, lazima nitapigia picha. Nikiwa hata kwa hizo sehemu mbali mbali na sababu nayopenda kupiga picha ni kwa sababu picha ni kumbu kumbu wakati napoangalia picha zangu nilizozipigia zinaleta kumbu kumbu nyingi ambazo ni kumbu kumbu tofauti tofauti za maisha yangu mahali ambako nimewai kuenda jinsi nilivyokuwa nimevaa kwa hivyo ninapenda kupiga picha sana kila wakati kila siku. Lazima nitahakikisha, nimepiga picha, ndiyo.

Jinsi ninavyofanya kazi na timu yangu ya mbali. Kwanza ninatumia apps mbali mbali za simu na kompyuta. Kunayo google meet ambayo sisi hukutana mahali pale na timu yangu ambayo ni ya kazi. Na mahali pale tunaweza tukaongea mambo mengi kuhusu kazi. Tunaongea nao pia kupitia whatsapp ambayo pia tuna form group na tunapiga simu ya ujumla ambayo mimi na wenzangu wa mbali tunakutana mahali pale, tunajiunganisha pamoja kupitia simu ile, tunajiunganisha pamoja kupitia meetings zile za Google Meet, tunaongea kuhusu kazi, tunapanga kazi, tunaonyeshana jinsi kazi inavyofaa kufanywa, jinsi kazi inavyotakikana kufanywa. Kwa hivyo Google Meet, WhatsApp na njia zingine zimefanya sana mimi kuwa rahisi kufanya kazi na timu ya mbali.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao katika mitandao kunazo groups mbalimbali ama makundi mbalimbali ambayo watu wanafunzana mambo mapia. Na wakati ninapoingia katika mitandao lazima nitaona mambo mapya kila siku. Kwa hivyo mimi hutumia mitandao, kuangalia, ninafanya utafiti, wa hili jambo jipya, ninaangalia watu tofauti tofauti, wanayofanya, mambo haya, ninaangalia na mimi ninaanza, kujaribu pole pole, kama ni jinsi ya kupika, nitaangalia upishi ule, unavyofanywa, na mimi ninunue vitu, nijaribu kupika. Kama ni mambo ya kufanya kazi nitaangalia taratibu za wenzangu wanavyofanya kazi ili wafikie yale malengo yao wanayo stahili kufanya. Kwa hivyo na mimi nitafwatilia yale wanayoyafanya na mimi nami nije nifanye niangalie kama pia kwangu hichi kitu kama kitakuwa bora ama hakitakuwa bora. Kwa hivyo mimi hujifunza mwanzu kwa kuangalia ni nini mwenzangu anafanya na nivipi anavyo fanya na ninaangalia watu aina tofauti tofauti. Na baada ya hapo pia mimi ninakuja kujaribu na nikiona nikitu kizuri ambacho kimenifaidisha ninashika mkondo huo huo.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano, na wakati ninao pendelea kutumia video kwa mawasiliano, na wakati napotaka kuongea na familia yangu, watu ambao nimiweza kuongea nao kitambo, uwa ninapenda sana kuongea nao kupitia video, nione jinsi walivyo, jinsi wanavyo endelea, na wakati mwingine napo tumia video kwa mawasiliano ni wakati wakazi, wakati napo kuwa na kazi na mwenzangu ambaye siko karibu na yeye, lazima nitawasiliana na yeye kupitia video niangalia jinsi anavyo fanya kazi zake na mimi nimuonyeshe jinsi ninavyo fanya kazi yangu na kama kuna marekebisho tunarekebishana kupitia video tukiwa tunaangaliana kazi yangu na kazi yake. Na wakati mwingine napotumia video kwa mawasiliano ni wakati napotaka kununua kitu kupitia njia ya mtandao. Lazima ni wasiliane na video nionyeshwe ni kitu gani ninachokitaka nikichague kupitia video. Ndio hapo ninapotoa pesa ili niweze kuletewa hicho kitu ambacho ninakitaka. Kwa hivyo mimi hupenda sana kuwasiliana kwa video ili nipate uhalisia ya jinsi kitu kilivyo.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza na watoto. Na sababu nayo penda kucheza na watoto. Ni kwa sababu mimi hutaka kujifunza kupitia watoto. Napo sema kujifunza kupitia watoto. Ninataka kujua watoto wanapenda nini. Watoto wanafunzana nini wakati wako pekeyao wakiwa wanacheza. Ninataka pia kuwa karibu na watoto ili nijue ni nini ambacho wanafikiria. Ninini ambacho wanataka kukifanya. Na wakati napocheza na wao uwa kunayo mambo mengi ambayo nina yaona ambayo ninaweza warekebisha na kuwaelekeza. Wakati napo cheza na watoto lazima kuna makosa, nitakayo warekebisha. Na kama kitu ni kizuri, lazima nitawambia. Hiki kitu ni kizuri, kwa hivyo muendelee nacho. Na pia ninapenda kucheza na watoto. Maana napo cheza na watoto, hata pia mimi mwili wangu ninausikia uko na furaha na akili yangu ninaisikia imefunguka. Moyo wangu napata amani, ninacheza na watoto, ninafurahi na watoto. Ninacheka na watoto kwa hivyo wanasikia raha katika moyo wangu ninapata furaha sana. Maana watoto ni viumbe ambao hawana shida na mtu. Ni viumbe ambavyo havi na chuki na mtu yeyote. Kwa hivyo ninapo kuwa na watoto, ninajisikia furaha sana katika moyo wangu.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza historia. Na sababu ambayo inanifanya nipende kujifunza historia, ni kwa sababu ninapenda sana kujua vitu vilivyoanzia na pale vilipoanzia. Wakati ninapojifunza historia kuhusu kabila fulani, lazima nitajua hili kabila lilitoka mahali fulani, lilianzishwa na watu fulani, na wakatoka mahali pale, wakaenda mahali fulani, mpaka saa hiiivenye wako. Ninapojifunza pia kuhusu tamaduni, lazima nitaelewa tamaduni hizi zilianzia vipi. Na ni kwa sababu gani tamaduni hizo zikawekwa. Na napojifunza historia kuhusu miji, majina ya miji, nitajua ni kwanini mji huu uliitwa hivi. Kama Nairobi, kunaitwa mahali kuliko na maji baridi ambayo hio ilitokana na lugha ya wamasaai. Kwa hivyo ninaposoma pia kuhusu miji, lazima nitajua mji huu ni kina nani walikuwa hapo mwanzo. Mji hu ulipewa jina hili kwa sababu gani na jina hili ni la lugha gani na linamaanisha nini. Kwa hivyo ninapenda sana kujifunza historia ili nijue chanzo cha kila jambo hadi kufikia katika wakati huu wa sasa, ndio.